Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japani. Nchi hii inanivutia kwa sababu inamchanganyiko wa maisha ya kisasa sana na pia utamaduni wakale ulio dumishwa kwa heshima kubwa. Kila ninapofikiria kuhusu Japan nafikiria nidhamu ya watu wake, usafi wa mazingira na namna wanavyo heshimu muda na kazi zao. Haya ni mambo yanayo nifanya nitamani kuona na kujifunza kwa macho yangu mwenyewe. Kwanza kabisa, ningependa kuitembelea Japan kwa sababu ya utamaduni wao wa kipekee. Watu wa Japan wanajulikana kwa heshima kubwa, adabu na utulivu wao. Ningependa kuona jinsi wanavyoshugulika na maisha ya kila siku kuanzia salamu zao, mavazi ya kitamaduni, hadi sherehe zao za asili. Pia ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria kama mahekalu ya zamani na majumba ya kifalme. Ili kuelewa historia yao na jinsi walivyo hifadhi utamaduni wao wa miaka ya mingi iliopita. Pia, Japani inavutia kwa sababu ya maendeleo yao ya kisasa. Ningependa kuona miji yao mikubwa, majengo marefu na mfumo wao wa usafiri ambao unasemekana kuwa wa mpangilio wa hali ya juu sana. Ningependa kupanda treni zao, kuona jinsi watu wanavyo fuata sheria na kujionea maisha ya kasi lakini yenye mpangilio. Hii ingenifundisha mambo mengi kuhusu nidhamu na uwajibikaji katika jamii Chakula cha Japan pia ni kitu kinachonivutia sana. Ningependa kuonja vyakula vyao vya asili na kuona jinsi wanavyo viandaa. Napenda nchi ambazo zina utamaduni wa kula kwa utaratibu na heshima na Japan inaonekana kuwa na mtazamo huo. Kuonja chakula chao na kuelewa maana yake katika maisha yao ya kila siku kumekua uzoefu mzuri sana kwangu. Zaidi ya hayo ningependa kuitembelea Japan kwa sababu ya mazingira yao ya asili. Nchi hii ina milima na mandhari mazuri na misitu. Ningependa kuona majiratofauti ya mwaka hasa kipindi ambacho maua yana chanua na nchi inaonekana kuwa nzuri sana. Kua katika mazingira hayo, kungenipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na asili.

Kazi na timu ya mbali ni tofauti kidogo na kazi ya kawaida ya ofisini, lakini ni jambo linalowezekana sana ikiwa unakuwa na mpangilio mzuri na mawasiliano bora. Kwa upande wangu ninapofanya kazi na timu ya mbali napendelea kutumia njia ambazo zinahakikisha kila mtu anafahamu, anapaswa kufanya nini na hakuna mambo yanayopotea kwa sababu ya umbali. Kwanza kabisa, najua ni muhimu kuweka mawasiliano ya wazi, hii ina maana ya kuanza siku kwa kupanga mambo kwa pamoja, kama kupitia mkutano wa mtandaoni au ujumbe wa kikundi. Katika mkutano huo, tunajadili malengo ya kila siku au wiki, tunapanga majukumu na tunafafanua matarajio ya kila mmoja. Hii husaidia kuzuia mkanganyiko na kuhakikisha kila mtu anajua anachotakiwa. Pili, napenda kutumia zana za mawasiliano kama ujumbe, simu au mikutano ya video. Hii ni muhimu kwa sababu watu wa mbali wanahitaji kuona uso wa mtu ili kuelewa hisia na maana ya maneno. Kwa mfano, kama kuna jambo muhimu au tatizo, tunafanya mkutano wa video ili kufafanua vizuri na kuepuka dhanaa mbaya. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kuwa mwenye uwazi na kuwajulisha wenzangu kuhusu maendeleo ya kazi. Hii ina maana ya kuwajulisha mara kwa mara jinsi kazi inavyoendelea kama kuna changamoto au kama kuna mabadiliko ya mpango. Hii inafanya timu iaminiane na kuendelea kwa utulivu. Pia napenda kuweka hata ratiba ya kazi na tarehe za mwisho wa kazi. Kwa kazi ya mbali, watu wanaweza kufanya kazi kwa nyakati tofauti. Hivyo ni muhimu kuwa na mpangilio unaonekana kwa wote. Hii inawezesha kila mtu kupanga muda wake na kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati unaofaa.

Ninaweza kusema kuwa navyolea nywele zangu kwa mpangilio wa kawaida. Si kitu cha kufanywa kila siku, lakini ni kitu ninachojali sana, ili nywele zangu ziwe safi, zenye afya, na zisije zikavurugika. Kwa kawaida, mimi huangalia nywele zangu kwa siku za kawaida mara kadha, lakini siku kwa nguvu sana. Hii inategemea na aina ya nywele na shughuli za siku hiyo. Kwanza kabisa, ninajua ni muhimu kuosha nywele kwa wakati unaofaa. Kwa kawaida, mimi huosha nywele zangu katika mara moja kwa wiki hadi mara mbili kwa wiki kulingana na shughuli za joto. Ikiwa nimekaa nje sana, nimekaa na vumbi au nimevaa kofia, basi nywele zinahitaji kuoshwa mapema. Lakini kama siku za kawaida, napendelea kusubiri kidogo ili nywele zisikose mafuta ya asili na zisikauke sana. Pia baada ya kuosha nywele, hua najitahidi kuzipaka mafuta au cream ili ziwe laini na zisivunjike. Hii ni muhimu kwa sababu nywele zinapopata unyevu wa kutosha, zinakua rahisi, kupangwa na hata kukua vizuri. Ninaweza kueka kiasi kidogo si nyingi kwa sababu sihitaji kuzifunika mafuta sana, bali ni kuzihifadhi zikiwa na afya. Ningependa pia kusema kuwa kupiga nywele au kuzipanga ni sehemu ya utuzaji wa nywele. Siku za kawaida napenda kupiga nywele kwa upole ili zisivunjike kwa mfano na tumia mswaki wa nywele au mswaki wa kawaida wa nywele na kupiga kwa muendo mwepesi. Hii husaidia kuondoa nywele zilizo funguka na pia kunisaidia kuzipanga kwa mtindo wa kawaida. Kumbuka pia kuwa si kila mtu ana nywele zile zile, hivyo njia ya kuziangalia inaeza kutofautiana, lakini kwa ujumla, mimi napenda kueka mpangilio wa kuosha nywele kwa wiki na kisha kuzipa unyevu, kupiga kwa upole na kuzipanga ili ziwe safi na zenye afya.

Mimi binafsi napendelea mahali pa kimya zaidi kuliko mahali pa kelele, lakini si kimya kabisa ya kupindukia. Najua watu wengi wanapenda kelele kidogo, hata pale wanapokuwa na marafiki au wanapofurahia muziki, lakini kwa kawaida mimi napendelea mazingira yenye utulivu. Hii si kwasababu sipendi watu au furaha, bali ni kwasababu kimya huniwezesha nifikirie vizuri kupumzika na kufanya kazi kwa umakini. Kwa mfano, ninapokuwa katika mahali pa kimya, ninajisikia huru kuangalia mawazo yangu bila kuingiliwa. Kimya huleta amani ya ndani na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, kimya huwa ni kama pumziko kwa akili. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Hata kama kuna kelele ndogo za asili kama upepo au mawimbi, hiyo ni aina ya kimya ambayo inanifurahisha. Pia mahali pa kimya hunisaidia kufanya kazi kufanisi, inapokuwa na kazi ya kusoma au kuandika, kimya hunifanya niwe na uwezo wa kujikita. Sioni umuhimu wa kelele nyingi kwa wakati huo kwasababu mara nyingi kelele zinaweza kunisababisha kupoteza mkondo wa mawazo. Ata hivyo, siwezi kusema kuwa sipendi kelele kabisa. Kuna wakati ambapo kelele za furaha kama muziki au maongezi ya watu, zinaweza kunifanya nijisikie vizuri. Kwa mfano, siku za likizo au wakati wa sherehe, kelele za watu zinakuwa za furaha na zinanipa hamu ya kuungana nawo. Lakini kwa maisha ya kila siku, napendelea kimya kidogo ili kueza kuishi kwa utulivu. Kwa hivyo, kwa ujumla, napendelea mahali pa kimya zaidi, hasa kwa ajili ya kazi, kupumzika na kufikiria. Lakini pia ninaelewa kuwa kelele za furaha zina sehemu yao, na wakati mwengine zinakuwa nzuri kwa ajili ya kusherekea na kuungana na watu.

Ndiyo napenda sana kupanda milima na kwa kweli ni moja ya shughuli ninayofurahia kwa sababu inanikumbusha kuwa maisha ni safari, sio kitu rahisi kila wakati, lakini kinapokuwa na thamani. Kupanda milima si tu kuhusu kufika kileleni, bali ni kuhusu mchakato wa safari, jinsi unavyopambana na uchovu, jinsi unavyoshuka na kupanda tena, na jinsi unavyopata amani ya ndani ukiwa kwenye uwanja wa juu. Kwanza kabisa, napenda kupanda milima kwa sababu inanikutanisha na asili. Unapopanda unakutana na miti, hewa safi na mandhari mazuri. Kuna wakati unaposogea juu unapata upepo wa baridi na unahisi kila pumzi yako inajaa nguvu. Hii ni tofauti kabisa na maisha ya mjini ambako kelele na moshi huwa nyingi. Kupanda milima kunanifanya nione uzuri wa dunia na kunifanya nijisahihishe. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Pili, napenda kupanda milima kwa sababu inachukua nguvu na uvumilivu. Haijalishi ni wakati wa, ama ni watu wangapi wapo, kila mtu anapambana na upungufu wa pumzi au uchovu. Unapofika hatua fulani, unajua kuwa umefika kwa bidii yako mwenyewe. Hii inajenga ujasiri na kujitambua. Unajua kuwa unaweza kuvuka changamoto na hii huleta hamu ya kuendelea na maisha kwa mtazamo tufauti. Zaidi ya hayo napenda kupanda milima kwa sababu inafanya moyo wangu upumzike. Wakati unakua juu, mara nyingi watu huwa kimya au wanazungumza kwa sauti ndogo. Hii inakuweka katika hali ya utulivu na unapata muda wa kufikiria mambo kwa utulivu. Unapofika kileleni unakaa kwa dakika chache ukitazama mandhari na unajisikia kama umepata amani ya ndani Hata hivyo napenda pia kusema kuwa kupanda milima si rahisi na ni muhimu kuwa na maandalizi, unahitaji vyatu vya kutosha maji, chakula kidogo na pia unahitaji kuwa na mwili wenye afya. Lakini hata hivyo bado napenda kwa sababu furaha inayokuja baada ya safari ni kubwa.

Kama ningepata nafasi ya kuchagua uwezo wa kipeke, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza kitu chochote haraka na kwa urahisi, na pia uwezo wa kuwa na utulivu wa akili, hata wakati wa msongo. Hii ni kwa sababu ninaona uwezo wa kujifunza na utulivu wa akili ni vitu ambavyo vinasaidia sana katika maisha ya kila siku na vina kuwezesha kushinda changamoto bila kujikaza sana. Kwanza kabisa, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka. Watu wengi wanapitia maisha wakiwahi kujifunza vitu pole pole, lakini mimi ningependa kuwa na uwezo wa kuchukua maarifa mapya kwa haraka, iwe ni lugha mpya, ujuzi wa kazi, au hata ujuzi wa maisha. Kwa mfano, kama ningepata nafasi ya kujifunza lugha mpya, ningependa niwe na uwezo wa kuelewa na kuzungumza kwa haraka bila kuhitaji muda mrefu. Hii ingekua muhimu sana kwa sababu maisha yanabadilika na kila siku kuna mambo mapya yanatokea. Kujifunza haraka kutanisaidia kuwa tayari kwa mabadiliko hayo. Pili, ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti hisia zangu na kuwa na utulivu wa akili. Hii ni kwa sababu mara nyingi msongo wa mawazo unakuja bila kutarajia. Na ukishindwa kuthibiti hisia, unaweza kufanya maamuzi mabaya. Ninapokuwa na utulivu wa akili naweza kukabiliana na changamoto kwa busara na si kwa hasira au kwa kuharakisha mambo. Utulivu pia husaidia kufanya kazi umakini na kunifanya nione mambo kwa mtazamo tofauti na mtazamo mzuri. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo wa kuongoza watu kwa heshima. Sio uongozi wa kuagiza tu, bali uongozi wa kuelewa watu kuwasaidia na kuwafanya waone thamani yao. Uongozi wa aina hii unahitaji subira, uelewa na uwezo wa kusikiliza. Ningependa kuwa na uwezo huu, kwa sababu, unachangia jamii na unafanya watu waone kwamba wana thamani. Na mwisho, ningependa kuwa na uwezo wa kusaidia wengine kwa ujuzi na upendo. Hii ina maana ya kuwa na moyo wakusaidia bila kutegemea malipo na pia kuwa na uwezo wa kuelewa watu waliopo katika shida. Kujitolea na kusaidia wengine ni jambo ambalo linafanya jamii iwe bora na ningependa kuwa mtu wa aina hiyo.